La hakuna kitu nili niliweza kukusanya ilikuwa tu kutembea kutembea tu raha kuogelea hakukuwa na mambo mingi huko kwa sababu hata huruhusiwi kuchukua kitu huko hiyo ni kuogelea kutembea kupiga picha vitu kama hizo hakuna mambo mingi ilikuwa tu hiyo sana sana kujivinjari hivo.